Kutoka dirishani mwangu naona mandhari ya kupendeza na utulivu. Kuna anga lililo wazi lililo wazi likipambwa na mawingu mweupe yanayo pita pole pole. Chini naona miti ya kijani ikicheza na upepo na wakati mwengine watu wakipita wakishugulika na shughuli zao za kila.